Anapendelea zaidi kusoma habari mtandaoni, ndo nipo naisi nakuwa nipo aktivo zaidi kuliko gazeti. Kwa sababu habari mtandaoni nakuwa nimefocus sana na kitu ambacho kinachozungumzwa tofauti na gazeti. Hila pia inategemea pia na habari yenyeo.